Kinywaji ambacho na kipenda kukunywa ni aina ya kinywaji ya kahawa na juisi ya passion. Ura wakati ambao nakunywa kinywaji hiki cha kahawa sana sana ni asubuhi kabla ya kuenda kazini na jioni napotoka kazini.